Majukumu ninayoyapenda zaidi kazini ni kushughulikia majukumu yanayohitaji kufikiri kwa kina na kutatua matatizo. Napenda kazi inayoniwezesha kutumia ujuzi wangu, kujifuza mambo mapya na kushirikiana na wenzangu ili kufikia malengo ya pamoja. Pia, ninaridhika zaidi ninapoona matokeo chanya ya kazi yangu yakisaidia timu au shirika kwa ujumla. Jukumu hili hunipa motisha, hunifanya nijisikia kuthaminiwa na hunijenga kitaaluma kila siku. Kupitia kazi ninayoipenda, ninapata hamasa ya kufanya kazi kwa bidii kwa uaminifu na kwa kiwango cha juu ili kufanikisha malengo ya kazi na maendeleo binafsi.

Naam, napenda kutembea kwa miguu kwasababu ni njia rahisi na yenye manufaa ya kuimarisha afya ya mwili na akili. Kutembea hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuboresha mzunguko wa damu na kunipa muda wa kutafakari mambo mbalimbali ya maisha. Mara nyingi hutembea asubuhi au jioni wakati hali ya hewa iko tulivu, jambo linalonifanya nifurahie mazingira na hewa safi. Pia kutembea ni njia rafiki kwa mazingira na husaidia kuokoa gharama za usafiri. Kwa ujumla kutembea kwa miguu hunipa utulivu, nguvu na furaha ya kuendelea na shughuli zaidi za kila siku kwa ari mpia.

Naam, napenda kusikiliza redio kwa sababu ni chanzo kizuri cha burudani na tarifa. Redio hunipa nafasi ya kusikiliza muziki ninao upenda, vipindi vya elimu na habari za kila siku kwa urahisi. Pia, napenda mijadara na mahojiano yanayo rushwa redioni kwa kuwa hunisaidia kupanua uwelewa wangu kuhusu maswala mbalimbali ya kizamii na kichumi. Kusikiliza redio kunanifanya, nijisikie karibu na jamii hasa kupitia vipindi vinavyo husisha maoni ya wasikilizaji Zaidi ya hayo, redio ni rafiki mzuri, ninapo kuwa safarini au nikifanya kazi nyingine Kwani si lazima kuitazama mbali kuisikiliza tu.

Ningependa kutembelea mji wakale wa Gendi uliopo Kenya kwa sababu ni mahali pakihistoria lenye uridhi mkubwa wakisanii na kitamaduni. Ni mahali ambapo mabaki ya majengo ya kale ya nashuhudia maisha ya watu walio kuwa hapa zamani na kunatoa fursa ya kujifunza historia ya kisiwa cha Kenya na biashara ya kale ya bahari ya hindi. Kutembelea Gedi kunanipa nafasi ya kuona sanaa ya kale, mizinga ya nyumba na manthari ya kuvutia ya misitu na pwani. Pia ni fursa ya kuelewa maisha ya jamii ya kale na jinsi walivyo weza kuishi kwa amani na utulivu.

Ninashugulikia makosa zaidi kwa kuyakubali mapema na kwa uwazi bila kumlaumu mtu mwingine. Ninapogundua kosa nachukua muda kuchunguza chanzo chake ili kuelewa kilicho sababisha na jinsi kingeweza kuhepukika. Baada ya hapo nafanya marekebisho yanayo hitajika haraka iweze kanavyo ili kupunguza adhari kwa kazi au timu. Pia kuwashirikisha wenzangu au wazimamizi wangu inapo bidi ili kupata ushauri na suluhisha bora makosa hunifundisha nidhamu, uwajibikaji ni muhimu kwa umakini hivyo huyatumia kama fursa ya kujifunza na kuboresha ufanisi wangu kazini.

Ninapenda juisi ya machungwa kwa sababu nitamu, yenye latha ya asli na pia haina mafuta au sukari nyingi kama kinywaji au vinywaji vingine. Juisi ya machungwa hunipa nguvu na vitamini C ambayo ni muhimu kwa afya ya ngozi na kinga ya mwili. Pia napenda juisi ya matunda mchanganyiko kama papai, ndizi na zabibu kwa sababu inaladha ya kipekee na hunifanya na jisikie fresher. Kunywa wa juisi ya matunda ni njia nzuri ya kujisogeza, karibu na lishebora, hususan pala ni napohitaji kinyoaji cha haraka lakini chenye vitubisha. Kwa ujumla, juisi ya matunda ni kipenzi changu cha ladha, afya na urahisi wa kunywa.

Kinacho nipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu ya kileta mafanikio na kuleta mabadiliko chanya. Napenda kushuhudia jinsi juhudi zangu zinavyo saidia timu, wateja au jamii kwa ujumla. Kwani kunafanya nijisikie kuwa muhimu. Pia motisha ni nayo ipata nipongezi kutoka kwa wenzangu au wasimamizi wangu. Kwani kunidhibitisha kuwa kazi yangu inadhaminiwa. Kupata changamoto mpya pia kunipa na hamasa ya kujifunza na kuboresha ujuzi wangu kila siku Kwa ujumla, kujua kwamba ni naadhiri, kwanjia nzuri na kupata shukurani au pongezi kuna nifanya niwe na msukumo wa kuendelea kufanya kazi kwa bidii na ubunifu.

Ninasosisha vifaa vyangu mara kwa mara kulingana na mahitaji ya kazi na maendeleo ya teknolojia. Kwa kawaida, hufanya angalau mara moja kila mwaka ili kuhakikisha vifaa vinafanywa kazi vizuri, vinasalama na vinaendana na programu mpya. Mara nyingine ninasasisha mara zaidi pale ninapo hitaji programu au zana mpya zinazo ongeza ufanisi wangu Pia hufuatilia taarifa za kiusalama na ubunifu mpya ilikuepuka matatizo ya kifamilia au mashine Kusasisha vifaa vya kufanya kazi yangu kuwa rahisi, haraka na salama na kunihakikishia kuwa siogopi kushindwa kwa teknolojia au kupoteza data muhimu Kwa ujumla ni sehemu ya utunzaji na uangalizi wa vifaa vyangu.

Hekima kubwa niliyo jifunza maishani ni kwamba uvumilivu nidhamu na kuendelea kujifunza hubeba matunda makubwa. Nimegundua kuwa changamoto na kushindwa ni sehemu ya maisha na badala ya kuzikata tamaa ni vyema kuzichukulia kama fursa za kujifunza na kuboresha maisha yangu. Pia, kuheshimiana na watu wengine kuwa mwaminifu na kufanya kazi kwa bidii hufungua milango ya mafanikio na uhusiano mzuri. Hekima hii imenifundisha kuwa hakuna mafanikio makubwa bila jitihada na kuwa kila hatua ndogo ya kujaribu ni muhimu kwa maendeleo. Kwa hivyo, maishani nilijifunza kudhamini mchakato zaidi ya matokeo peke yake.

Napenda zaidi kuandika kuliko kuongea kwa sababu kuandika kuna nipa muda wa kufikiria, kupanga mawazo yangu vizuri na kuelezea hisia zangu kwa uwazi. Kupitia maandishi, ninaweza kuwasilisha fikra zangu kwa kina zaidi na kwa namna inayoweza kuhifadhiwa kwa muda mrefu. Kuandika pia kunanisaidia kujifunza maneno mapya, kuangeza ujuzi wa lugha na kuelezea mawazo magumu kwa urahisi. Ingawa kuongea kunafurahisha na kunasaidia kuwasiliana haraka mara nyingi kunaweza kuwa na mkanganyiko au kusahau baadhi ya mambo muhimu. Kwa hivyo, kuandika kunanipa uhuru, umakini na uhakika kwamba ujumbe wangu unafikishwa kama nilivyo kusudia.

Naam, nimewahi kushiriki mashindano kathaa katika maisha yangu hasa wakati wa masomo. Nilishiriki mashindano ya kitaaluma kama mjadala kuandika insha na michezo ya kielimu ambayo ilinisaidia kukuza ujasiri na ujuzi wangu. Kupitia mashindano hayo, nilijifunza umuhimu wa nidhamu, ushirikiano na maandalizi ya kina kabla ya kushindana. Ingawa siku zote, siku shinda, uzoefu wenyewe ulikuwa wa dhamani kwa sababu ulinifundisha kukubali ushindi na kushindwa kwa moyo mmoja. Mashindano pia yalinipa fulsa ya kukutana na watu wapia kubadilisha na mawazo na kujifunza kutoka kwa wengine. Kwa ujumla, kushiriki mashindano kulinijengea kisaikolojia kuniongezea kujiamini na kunihamasisha kuendelea kujituma zaidi katika malengo yangu.

Programu ya simu ninayo itumia kila siku ni whatsappu kwa sababu huunisaidia kuwasiliana kwa urahisi na familia marafiki na wenzangu wa kazi. Kupitia programu hii ninaweza kutumia na kutuma ujumbe kupiga simu na kushiriki picha au taarifa muhimu kwa haraka. Pia hutumia YouTube mara kwa mara kujifunza mambo mapya kutazama vipindi vya elimu wa burudani vile vile Google Chrome hunisaidia kutafuta taarifa mbalimbali mtandaoni na kufanya utafiti Programu hizi hunirahisishia maisha kila siku kwa kuokoa muda kuongeza maarifa na kunifanya niwe karibu na watu ninao wajali.

Napenda kufanya mambo mengi na familia yangu kwa sababu hunipa furaha na kunifanya nijisikie karibu nao. Tunapenda kutumia muda pamoja kwa mazungumzo, kula cha kula cha pamoja na kushirikiana katika shugri za nyumbani. Mara nyingi, pia hupenda kutoka matembezeni, kutembelea ndugu au kuenda sehemu za mapumziko ili kubadilisha mazingiri. Wakati mwingine utazama filamu au vipindi vya televisheni pamoja, tamo inalo tufanya tushirikiane na kufurahia muda wote. Kushiriki shuguri hizi hunisaidia kuimarisha uhusiano wakifamilia, kujifunza kueshimiana na kuonyesha upendo. Familia yangu nisehemu muhimu sana ya maisha yangu na kutumia muda au kunipa amani na motisha katika maisha ya kila siku.

Naam, mimi hutoa sadaka na michango kwa sababu ni injia ya kusaidia wengine na kushirikiana katika jamii. Kwa kutoa michango, najisikia ninachangia maendeleo ya kanisa, shule au miradi ya kijamii inayo saidia wale wanao hitaji. Hii pia hunifundisha umuhimu wa ukarimu kushirikiana na wengine na kuwa na moyo wa kusaidia kila na bila kutegemea malipo. Michango yangu inaweza kuwa ya kifedha au wakati mwingine ni kwa kutoa muda wangu kujitolea au kushiriki talanta zangu kwa faida ya jamii. Kwa kufanya hivi, najisikia furaha na kuridhika na ninapata motisha ya kuendelea kuwa msaada kwa wengine.

Kujiandaa kwa mkutano, kwanza husoma ajenda au taarifa muhimu ili kuelewa mada itakayojadiliwa. Kisha hupanga mawazo yangu, maandiko au takui muhimu nitakavyoyatumia ili kuzungumza kwa uwazi na kwa udhabiti. Pia hufikiria maswali au maoni ambayo ya naweza kutolewa na wenzangu ili kujielekeza vizuri. Kabla ya mkutano, hupima muda na kuhakikisha vifaa vyangu kama kompyuta, projekta au nyaraka ziko tayari. Mara nyingine, hufanya mazoezi ya haraka ya kusema mawazo yangu kwa sauti ili kuwa na uhakika na kuondoa hofu ya kuzungumza hadharani. Kwa njia hizi, ninaingia mkutano nikiwa tayari, mtulivu na naweza kushiriki kikamilifu.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, kwanza hupanga ratiba ya kazi kwa kipau mbele kuhakikisha kazi muhimu zinamilika kwanza. Pia hufanya kazi kwa utaratibu na kuzingatia muda wakila jukumu ili kuepuka kuchelewa au msongo wa kazi. Mara nyingine napumzika vipindi vifupi ili akili yangu ipate nafuu na kubaki na umakini. Pia hutumia zana za teknolojia, programu au mbinu za kupanga kazi ili kufanya kila kitu kwa ufanisi zaidi, kujifunza mbinu mpya na kuongeza ujuzi wangu pia kuna nisaidia kufanya kazi haraka na kwa ubora. Kwa pamoja, hatua hizi hunisaidia kufanya kazi yangu kwa kiwango cha juu kuongeza tija na kupunguza makosa.

Nilipokuwa ututoni, nilipenda sana kucheza michezo mbali mbali na marafiki zangu kama mpira wa miguu, kuruka kamba na mchezo ya kuficha na kutafuta. Pia nilifurahia sana kuchora picha, kuimba na kusikiliza hadithi zilizokuwa zikisimuliwa na wazazi au walimu. Mara nyingi, nilipenda kutumia muda, nje nikitembea kuchunguza mazingira na kujaribu kuelewa vitu vipya. Shughuli hizi zilinisaidia kukuza ubunifu, kujiamini na urafiki mzuri. Ulikuwa ni wakati wa furaha uhuru na kujifunza mambo mengi ambayo yamechangia kuwa mtu niliye leo.

Shugulikia kazi za dharula, kwanza hupima hadi haraka ili kuelewa umuhimu na adhari za haraka. Kisha hupanga hatua za kufanya kazi hiyo imara moja, nikizingatia usalama na matokeo bora zaidi. Mara nyingine, hutoa baadhi ya kazi zisizo za dharula kando, ili kuzingatia dharula kwanza. Pia nikishirikiana na wenzangu, au wasimamizi, tunahakikisha kila hatua inafanywa kwa urahisi na kwa haraka. Nidhamu, utulivu na uangalifu hufanya kazi za dharula, kufanikisha bila hata kuongezwa kwa msongwa au makosa. Kwa njia hii, inaweza kudhibiti hali za dharula, na kuhakikisha kazi muhimu, zinakamilika kwa wakati unaofaa.

Kila asubui ni napoamka kwanza ufanya mazoezi madogo ya kupumua na kunyoosha mwili ili kuamsha misuli na kupata nguvu. Baada ya hapo, hufanya usafi wa mwili kama kuoga, kusafisha meno na kuvaa nguo safi. Kisha hupanga ratiba ya siku ni kitathmini kazi au shughuli zinazo hitaji kipa umbele. Mara nyingine hula kufungua kinywa chenyelishe mzuri kama matunda au chai ye nye nguvu ili kuanza siku kwa nguvu Kwa kufanya hatua hizi kila asubui ni najihizi mtulivu tayari wakazi na naweza kuthibiti muda wangu vizuri.

Koti ni nguo ya nje inayovalishwa, ili kulinda mwili kutokana na baridi, mvua au upepo. Koti hupatikana kwa mtindo mbalimbali, rangi na vifaa kama sufu, sufu ya mvua au nguo nene za baridi. Kwa kawaida, mtu huvaa koti anapo toka nje hasa wakati wa hali ya hewa baridi au mvua, ili kubaki mtulivu na mwenye afya. Pia koti linaweza kuongeza mtindo na mvuto wa mtu kwa sababu linapambwa au kuendana na nguo nyingine. Kwa ujumla, koti ni nguo muhimu inayo changia faraja usalama wa mwili na kuonekana vizuri katika maisha ya kila siku.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

Msimu wa mvua umeanza, ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Ardhi iko tayari, nimeshailima wiki liyopita. Mvua itanisaidia, mimea kukua haraka. Ninaitaji kununua mbegu bora, nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri zinazaa sana. Msimu huu ni rahma kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri, nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda, wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakua na chakula chakutosha.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

Nahitaji kupumzika kidogo, wiki hii imekua ngumu sana. Nitakaa nje kwenye balaza, nichukue hewa safi. Anga ni nzuri leo, hakuna mawingu, nitakunjua mkono na miguu, mwili unauma kidogo. Labda nitanywa chai ya moto kupunguza msongo wa mawazo. Nitazima simu yangu kwa muda, siwezi sikia kerere za barua pepe. Wakati wakupumzika ni muhimu kama wakati wakufanya kazi. Naomba niwe kimia tu nisikize sauti za asli ndege wanaimba upepo unavuma taratibu. Hindiyo amani ya kweli.